Napendelea zaidi chai kuliko kahawa. Chai hunipa utulivu na hisia ya raha hasa ninapoinywa asubui au jioni. Napenda harufu yake laini na ladhaa yake ambayo si kali sana. Inasaidia kuanza siku taratibu bila presha au kumaliza siku nikiwa nimetulia.